Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri. Inakoa muda huharakisha kuifadhi kazi na kurusu kushiri katika tarifa kwa urahisi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono hasa kwa kupanga mawazo au kuandika kumbu kumbu kwa sababu hunisadiya kufikiri kwa umakini zaidi.

Ndiyo, iliwe kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha muanzo, nilijifunza nyimbo rahisi na akodi za msingi. Ingawa si kuandelea kwa muda mrefu, uzifuo ulinifurahisha na ulinisaidia kuwelea mziki vizuri zaidi. Ningependa kujifunza tena siku zijazo ili kuboresha ujuzi wangu.

Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwakaribisha kwa heshima na urafiki. Watambulisha kwa timu na kueleza majukumu yao pamoja na taratibu za kazi. Hutoa msaada wa asili, kujibu maswali yao na kuwapa mungozo wanapohitaji. Pia kuhakikisha wanajisikia huru kuthaminiwa na kuheshimiwa ili waweze kufanya kazi vizuri kwa ujasiri na ufanisi.

Ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha, upepo wa bahari, mawimbi na mchanga hunifanya nijisikie huru na kupumzika. Pia, napenda kutembea kando ya bahari, kuogelea na kufurahia mandhari mazuri. Pwani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiburudisha.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kwa kueka kipaumbele. Natumia ratiba na vikumbusho kufuatilia majukumu yangu. Hugawanya kazi kubwa katika kazi ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Pia huepuka kuharirisha kazi na kuhakikisha ninazingatia muda na wa mwisho ili kuongeza ufanisi.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi au mapema jioni. Nyakati hizi huwa na watu wachache hivyo hunirusu kununua kwa utulivu. Pia napata huduma bora na bidhsa kwa urahisi. Huepuka nyakati za kilele kwa sababu huwa na msongamano mkubwa na kupoteza mda mwingi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi na maarifa yangu ili kuwa mtaalamu bora katika eneo langu. Natamani kupata nafasi ya uongozi kuchangia katika maamuzi muhimu na kusaidia maendeleo ya shirika. Pia, nalenga kufanya kazi kwa uadilifu, ubunifu na kuleta matokeo chanya yanayodumu.

Wakati wa siku za mvua, hupendelea kukaa ndani na kufanya shughuli za utulivu kama kusoma vitabu, kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Napenda mvua kwa sababu huleta hewa safi na utulivu. Nakumbuka siku ya mvua, niliyofurahia zaidi nilipokuwa nyumbani nikipumzika na familia. Mvua hubadilisha mipango yangu kwa kunifanya nikae ndani. Sauti ya mvua hunipa amani na utulivu.

Wazo zuri la leo ni kupanga siku kwa malengo madogo yanayotekeleza. Anza kukuandika mambo muhimu matatu ya kufanya. Kisha uyatekeleze hatua kwa hatua. Chukua mapumziko mafupi. Kunywa maji ya kutosha. Na usisahau kujidhamini kwa kila hatua unalofanikiwa.

Ninahifathi pesa kwa kueka bajeti ya matumizi yangu ya kila siku na kutenga kiasa fulani cha kuokoa kila mwezi. Na jitahidi kuepuka matumizi ya siyo ya lazima na kueka akiba kabla ya kutumia pesa nyingi. Pia natumia akaunti ya akiba au njia salama kama vikundi vya kueka au kukopa.

Kwa kawaida, nasharekea siku yangu ya kuzaliwa, kwa njia rahisi na ya furaha, hutumia muda wana familia au marafiki kwa karibu. Tukila chakula kizuri na kushirikiana vicheko, wakati mwingune hukataa keki au kuto kutoka kidogo na matembezi. Kinachonifurahisha zaidi ni kushukuru kwa maisha na kufanya siku hiyo iwe enye amani na furaha.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu za computer hasa kutengeneza tuvoti na programu halisi. Ujuzi huu ni muhimu kwangu sababu unafungua fursa nyingi za ajira na biashara katika dunia ya teknolojia. Nimewai kujaribu kujifunza kidogo kupitia video mtandoni lakini siku kufuata mpango mzuri. Ningependa kujifunza kwa kuchukua kozi, kufanya mazoezi mara kwa mara na kujifunza kwa vitendo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa akili bandia na matumizi yake katika kutatua matatizo ya kila siku. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu teknolojia inasndilea kwa kasi na AI inatumia katika nyanja nyingi kama biashara, afya na elimu. Kujifunza AI kutani saidia kuboresha ujuzi wangu na wa teknolojia na kufungua fursa mpya za ubinifu na ajira.

Natumia mara nyingi WhatsApp kuwasiliana na familia na marafiki. YouTube kujifunza kupata burudani na Google Chrome kutafuta taarifa mtandaoni. Pia hutumia email kwa mawasiliano rasmi na kazi. Programu hizi hunisaidia kuwasiliana, kujifunza na kufanya kazi kwa urahisi kila siku.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye hamsa kwa siku nzima. Asubuhi akili huwa tulivu na mwili ukot ayari kwanza siku vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine nafanya mazoezi jioni, nikitaka kupumzika uchovu na msongo wa mawazo.

Napanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya mambo ya kufanya na kupanga vya umbele kulingana na umuhimu wake na gawanya kazi kubwa katika hatuwa ndogo ili iwe rahisi kutekeleza. Pia huweka ratiba ya muda wa kuwacha nafsi ya kupumzika. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka msongo wa mawazo.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pale ninapohitajika. Kama kushiriki shughuli za usafiri, mikutano ya kijamii au kusaidia majirani. Pia hupenda kushirikiana wengine kwa kutoa mawazo, ushauri au ujuzi wangu pale unapoweza kusaidia. Kushiriki katika jamii hunijenga, huimarisha mahusiano na huifanya mazingira yawe bora kwa vote.

Ndio. Nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Tunawasiliana mara kwa mara na kushirikiana katika mambo ya kijamii kama mikutano au kusadiana pale inapohitajika. Kuwa na uhusiano mzuri na mzuri na majirani, husaidia kujenga amani, mashikamano na usalama katika jamii.

Njependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi kazini. Kama mawasiliano bora, matumizi ya teknolojia mpya na usimamizi wa muda. Pia mafunzo ya uongozi na kazi katika timu ni muhimu kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kuwa ufanisi zaidi na kukua kitaalamu. Mafunzo hayo huniongezia maarifa kujiamini na dhamani yangu kazini.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo, ningeweza kutumia muda huo kusoma vitabu. Kuzungumza na watu ana kwa ana, kufanya mazoezi na kufurahia mazingira ya asili. Wakati mwngine, kukaa bila teknolojia husaidia akili kupumzika na kunifanya nijisikie huru zaidi.

Mtu alienifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa bidii, heshima na uwaminifu katika maisha. Mafundisho hayo yamenisaidia kufanya maamuzi bora, kushirikiana vizuri na wengine, na kuwa na mtazamo chanya katika changamoto za kila siku.

Rangi naipenda zaidi ni blue. Hunikumbusha anga na bahari. Vitu vina vivyoleta utulivu na amani. Nina nguo na vitu vya nyumbani venye rangi hii. Hasaa mashati na mapaazi. Rangi ya blue hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye kujiamini. Ninaona rangi hii nyingi angani kwenye maji na katika vitu vingi vina vyo tumia kila siku.

Kinachonifanya ni cheke ni vichekesho, hadithi za kuchekesha na wakati wafuraha nikiwa na marafiki au familia. Pia hufuraia video fupi za vichekesho na matukio ya kawaida ya naotokea bila kutarajiwa. Kicheko hunifanya ni jihisi mwepesi moyoni na kunipunguzia mawazo.

Napiga picha mara chache. Hasa kunapokuwa na tukio maalumu au wakati mzuri ninayotaka kukumbuka. Naweza kupiga picha wakati wa sherehe, safari au nikiwa na marafiki na familia. Si kila siku, lakini napenda kuhifadhi kumbu kumbu muhimu pia kupitia picha.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na mipango mizuri. Mikutano inayoheshimiwa inayoheshimu muda inaruhusu kila mtu kushiriki mawazo na inayolazimika na maamuzi au hatua za kuchukua kunivutia zaidi. Pia napendelea mikutano mifupi lakini yenye tija kuliko mirefu isio na mwelekeo.

Niamini zaidi ni Google kwa sababu inahuduma nyingi na za tumika duniani kote na inadhibitisha ubora wake katika kutafuta, habari, barua pepe, ramani na zaidi. Pia Microsoft ni kampuni nzuri inayoamini kwa programu zake za ofisi na huduma za window kampuni haya yanajulikana kwa. Matumiaji mingi duniani.

Ndiyo, huwa nafuatilia matukio ya kimataifa kwa kiasi, husoma habari mtandaoni na kufuatilia taarifa muhimu kuhusu siyasa, uchumi na teknolojia duniani. Kufuatilia matukio haya, hunisaidia kuewelewa kinacho endelea duniani na jinsi inavyoweza kuadhiri maisha kila siku.

Napenda kuwa mahali palipo patulivu na safi penye mazingira ya asili na mpangilio mzuri. Mahali penye kelele kidogo hunifanya nijiskie huru na mwenye amani. Pia napenda sehemu zilizo na watu wachache na hali ya urafiki kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kufikiri vizuri.

Ningependa kuona maendeleo katika elimu, ajira na huduma za afya katika jamii. Pia nigependa kuona mshikamano zaidi, usawa na matumizi bora ya teknolojia kuboresha maisha ya watu. Maendeleo haya yangeongeza fursa kupunguza umaskini na kufanya jamii iwe yenye salama na yenye ustawi kwa wote.

Ningependa kutembelea piramidi za misi. Ni mahali pia kihistoria, yenye historia ndefu na ya kuvutia kuhusu ustaarabu wakale. Ningependa kujifunza jinsi walivyo zilivo jengwa, maana yake katika historia na kuona kwa macho yangu uridhi mkubwa wa dunia uliodumu kwa maelfu ya miaka.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu heshima na ushirikiano. Sehemu ilio safi na yenye mpangilio mzuri hunisaidia kuzingatia kazi. Pia napenda mazingira ya naodhamini, mawasindano, wazi, kazi, yatimu ya nayotowa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Wakati huu akili huwa tulivu na wenye umakini mkubwa. Hivyo ni rahisi kupanga mawazo na kuwasiliana kazi muhimu kwa ufanisi. Asubuhi hunipa mawazo mazuri au siku motisha ya kuendelea kufanya kazi hadi jioni.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hewa safi na kunifanya nijiskie huru zaidi. Ac ni nzuri wakati wa joto kali lakini mara nyingi napenda upepo kwa sababu ni wa kawaida na hutuliza mwili na akili.

Ninaanza mradi mpya kwa kuelewa malengo na mahitaji yake kwanza. Kisha hupanga hatua za kazi, huweka ratiba na kugawa majukumu pale inapohitajika. Pia hufanya utafiti mdogo ili kupata taarifa sahihi. Kisha huanza kutekeleza mradi hatua kwa hatua. Huku nikifuatilia maendeleo na kufanya marekibisho inapobidi.

Napenda zaidi kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na inaonyesha njia kwa wakati halisi. Inasaidia kuepuka foleni, kupata njia fupi au kujua mahali nilipo bila kubahatisha. Hata hivyo, ramani za kawaida bado zinafaida yake. Hasa maeneo ya sio na mtandao au wakujifunza mwelekeo wa jumla maeneo.

Ndiyo. Napenda kupanda milimani kwa sababu nishuguli inayochangamsha mazoezi ya mwili, changamoto ya kiakili na uzuri wa asili. Kupanda milima unasaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza afya ya mwili na kunipa nafasi ya kufurahia maandhari manzuri.

Najihisi kuwa tathamini za kazi ni muhimu na zenye manufaa ikiwa zinafanya kwa hakiki na uwazi. Husaidia kutambua nguvu zangu, maeneo ya kuboresha na kunipa mwelekeo wa maendeleo ya kitaaluma. Ingawa wakati mwingine, zinaweza kuleta presha kidogo. Hazichukuli kwa fursa ya kujifunza kuupokea marejesho chanya.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya na penda kusoma vitabu, makala au maudhui ya kielimu yanawe nizuongezea maarifa na kunipanua mtazamo. Pia hufurahia kuandika, kusikiliza muziki na kutembea nje kwa ajili ya kupumzika.